Kwa kweli napenda hali ya hewa ya wastani sana. Ile asubuhi unaamka, jua linachomoza taratibu. Kuna upepo mwanana unaokuguza usoni. Alafu unasikia tu, siku inaweza kuenda poa. Inanikumbusha nyumbani. Hasa siku za mapumzuko. Watu wanatoka nje polepole, hakuna haraka. Si njoto linalochosha, wala baridi ya kukufanya ujifunge sana. Hiyo hali inanifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye mawazo mazuri.

Upande wangu napenda kufuatilia mfereji unaochanganya habari na burudani. Kuna hule unaonipa taarifa za kila siku hili nijue kinachoendelea kwa jamii na dunia kwa ujumla. Halafu pia napenda mferenji wa vipindi vya mazugumzo na tamdhilia. Nikikaa jioni hasa baada ya siku ndefu. Napenda kitu kinacho nituliza na kunifanya nijisikie niko karibu na maisha ya watu wengine. Hapo ndipo televisheni inaninguza zaidi.

Ndiyo, nishahi wahi kufunga mnyama na ilikuwa mbwa. Ilikuwa kama sehemu ya familia kabisa. Nakumbuka nikirudi nyumbani chioni kambla hata sinjafungua mulango, tayari nasikia makelele yake ya fura. Kufunga mnyama kuna kufundisha uvumilifu na uruma kwa sababu unajifunza kumjali kiumbe mungine kila siku. Hata siku ambazo wewe mwenye umechoka. Iliniachia kumbukumbu za joto sana moyoni.

Ndoto yangu kubwa ni kuwacha alama chanya kwenye maisha ya watu. Unajua ile hali ya mtu lakini kumbuka na kusema yule alinisaidia kufikiria tofauti au alinipa nguvu kipindi nilipokuwa chini. Sio lazima iwe kitu kikubwa sana lakini kuishi maisha yenye maana yanayogusa wengine. Hilo ndilo ndoto ya moyoni kabisa.

Kinachonifanya nicheke sana ni vitu vidogo vya kawaida. Mazungumzo ya lugha na rafiki, hasa yale yenye mzaa wandani ambao ni nyinyi tu mnaelewa. Pia napenda sana kucheka ni kiona mtoto akijaribu kueleza jambo kwa umakini mkubwa. Au mtu akisimulia tukio la maisha kwa ucheshi wa asili. Kicheko kinakuja pale mambo yanapokuwa ya kweli, ya sio andaliwa. Yale anaotukumbusha sisi ni binadamu tu, tunaopita hapa duniani.

Kwa kawaida naisherehekea kwa utulivu zaidi. Napenda kuzunguka siku hiyo na watu wachache wakaribu labda chakula rahisi na mazungumzo ya kweli. Mara nyingi nachukua muda kujitafakari kuangalia nilikotoka na nilipo sasa. Sio kelele nyingi, bali shukrani, kicheko kidogo na hisia ya kusema. Bado niko njiani na hiyo inatosha.

Nyama ninayoipenda ni nyama ya kuku. Asa ile iliopikwa nyumbani kwa mchuzi wa asili. Sio ya haraka. Inani bilikiza kumbukumbu za familia. Chakula cha njioni kilichotengenezwa kwa upendo. Huku wote wakiwa karibu mezani. Kila kipande kinaladha ya furaha na urafiki. Sio tu chakula mbali ni hadithi za familia na kumbukumbu zuri zinazoambatana nacho.

Kuna mtu mmoja aliyechangia sana maisha yangu, babu yangu. Nakumbuka nikiwa mdogo kila mara alikaa chini nami, akiniambia hadithi za maisha. Akinifundisha kwa mifano, sio kwa maneno tu. Alinifundisha umuhimu wa heshima, uvumilivu, na kufanya mambo kwa moyo wote. Hapo ndipo nilipo jifunza kuwa hata mambo madogo unaoyafanya kwa dhati yanaweza kuwacha alama kubwa.

Napendelea kuwasiliana, ana kwa ana, au angalau kwa sauti. Kuna kitu kinapotea, ukiandika tu ujumbe mfupi. Nikizungumza na mtu, nasikia sauti yake, naona hisia zake, hata ukimya, una maana yake. Inanifanya, nisijisikie karibu zaidi. Lakini pia najua, kusikiliza nisehemu kubwa ya mawasiliano, sio kuzungumza tu. Pale mtu anapohisi amesikilizwa mazungumzo yanakuwa ya kweli zaidi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe. Hasa yale ya kupikwa taratibu yenye nazi kidogo. Kila nikikila nahisi kama nimerudi nyumbani. Ni chakula rahisi, lakini kina uzito wa kumbukumbu. Chakula cha mchana wa familia, vicheko mezani, hakuna mtu anayeharakisha. Kinanikumbusha kuwa, furaha mara nyingi, iko kwenye vitu vya kawaida kabisa.

Kwa kweli, nikiskia neno wasilisho. Moyoni kuna kuwa na ile hali ya kuamka taratibu. Kuna msisimko fulani kama vile unapokaribia kusimulia jambo muhimu kwa watu unawajali. Lakini siwezi kuficha. Kuna pia uwoga wa kawaida. Ile sekunde chache kambla ya kuanza kuongea. Pumzi zinakuwa nzito kidogo. Nimengundua, kadri munda unavyo kwenda. Wasilisho linanifundisha kujiamini na kujisikiliza na baanda ya kumaliza huwa najiskia mwepesi kama mtu aliyeshushwa mzingo mzito mabengani.

Ninaona kuandaa ripoti za kazi ni kama kupanga hadithi kidogo. Kwanza napenda kukusanya kila kitu kikubwa na kidogo kufikiria ni taarifa gani muhimu kwa wale watakao soma. Mara nyingi, napumzika kidogo kisha nianze kuandika kwa sababu nathani vizuri zaidi pale akili ziko tulivu. Kwa mfano, nikifanya ripoti ya mradi huanza na kile kilicho, fanikisha, kisha changamoto na mishowe mapendekezo. Kama nikielezea safari, mara nyingine napenda kusoma tena na kurekebisha maneno ili kila kitu kionekane raihisi na wazi. Sio tu kwa sababu ni kazi, bali ili mtu anayesoma ajisikie anaanza kuelewa kweli kile kilichotokea.

Kuhusu muda wa bure, mimi hupenda kuutumia kwa njia inaonifanya nijisikie nimepumzika na pia nimejifunza kitu. Mara nyingine napenda kukaa chini na kusoma kitabu kizuri. Labda, riwaya za kiswaili, au hadithi za kale, zinazonirudisha kwenye kumbukumbu za utotoni. Wakati mwingine napenda kutembea kwenye mtaa wa jirani, kuangalia watoto wakicheza, au wagonjwa na jirani wakifanya shughuli zao. Na hapo napata amani ya aina fulani. Na pia mara kwa mara napenda kupika chakula rahisi. Labda wali wa nazi na samaki wa chumvi. Jambo ambalo linanirudisha kwenye kumbukumbu za familia yangu. Kwa kweli ni mchanganyiko wa kujifurahisha, kutafakari na kushirikiana kidogo na maisha.

Ninaposikia neno wateja, mara nyingi nafikiria kuhusu umuhimu wa usikivu. Kwa kweli, napenda kuanza kwa kuwapa kila mtu nafasi ya kueleza kile wanachohitaji. Kwa sababu mara nyingi, tatizo tu kutokua na mtu anayesikiliza kwa makini. Kwa mfano, nikipokea simu au kukutana na uso kwa uso, huwa nasikiliza pole pole. Nikajaribu kuelewa hisia zao pamoja na kile kilichoandikwa kwenye maneno yao. Kisha ninajaribu kutoa suluhisho kwa njia rahisi yenye heshima na mara nyingi kidogo cha ucheshi ili kutengeneza hisia ya urafiki. Mwisho najiskia kuridhika sana pale mteja anapotoa tabasamu au kusema asante kwa sababu hiyo inaonyesha umefanya kazi yako vizuri.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio. Kuna kitu cha kipekee kusikia sauti ikikuandama bila haraka. Asa asubuhi au njioni mambo ya napotulia. Mara nyingi ukisikia mtangazanji akizungumza na isi kama ananiongelesha mwonja kwa mwonja kama rafiki. Mziki wa rendio unikumbusha safari za ndala ndala, chai ya njioni nyumbani, au ata hambari dogodogo za mitani. Inanipa hisia kuunganishwa na watu wengine. Hata kama niko pekee yangu.

Ndio, marachache huwa naweka picha zangu mtandaoni, lakini huwa nachagua kwa makini. Si kila tukio nahisi linahitaji kuonekana na kila mtu, mengine napenda ya baki kumbukumbu ya moyoni tu. Kuna picha nikiangalia baadaye, zina nikumbuisha safari, marafiki, au siku tulicheka bila sababu. Izo ndizo napenda kushiriki. Kwangu ni kama kuwacha alama ndogo ya safari yangu si kelele kubwa.

Kwa sasa, ningependa sana kujifuza kupinga ala ya mziki, labda gitaa. Kila nikisikia mtu akipinga ngitaa, taratibu jioni, na hisi kama sauti inazungumza na moyo. Nimekua nikijiambia, kujifuza kitu kipya si lazima iwe kwa haraka, ni kama kupanda mti. Unauangalia kidogo kidogo nafikiri ingekuwa njia nzuri na kujieleza na pia kujipa muda kwa kuwa kimya na mawazo yangu.

Kwangu mimi, jambo la dinini lililo muimu zaidi ni lile hali ya kujikumbusha kuwa siishi peke angu nduniani. Imani inanipa mwelekeo asa nyakati mambo ya napukua manzito. Kuna utulifu fulani inaupata ni kisali au nikitafakari. Kama kurudi nyumbani banda ya safari defu, pia inanifundisha kuwa nauruma kwa wengine kwa sababu mwisho wasiku kila mtu anapampana na njasholake moyoni. Ilo dilo dinalonishika sana.

Likiso yangu ya ndoto kwa kweli ni hile isio na haraka. Naiyona ni kiwa mahali karibu na bahari. Labda pwani tulifu ambako asubui unaamuka kwa sauti ya mawimbi tu. Ningependa kutembea mbila ratiba, kula chakula cha kienyeji na kuzungumza na watu wa hapo kama rafiki wanzamani. Unajua hile likizo inakurudisha kwako mwenyewe, si hile ya kukimbizana na picha, bali ya kukaa, kupumua na kukumbuka kwa maisha yana ladha ndogondogo zuri.

Unajua, ninapofurahi kuwa nyumbani, huwa nafanya mambo madogo sana, lakini yenye maana. Maranyingi, hukaa kimya sebuleni, labda nikiwa nimeweka muziki, wataratibu, alafu napumua tu bila haraka. Wakati mwingine napika chakula rahisi, harufu ikijaa nyumbani ina nifanya nihisi niko salama. Kuna ile hali ya kuvua, dunia kidogo. Kukaa mwenyewe na kujirusu kwa vile nilivyo, bila kujieleza sana. Hapo ndipo nyumbani panapokuwa nyumbani kweli.

Pale umeme unapokatika mara nyingi napumzika kwanza na kujaribu kutulia. Hapo ni kama muda wa kuondoa shinikizo kidogo wa kila siku. Mara nyingi huchukua kioo cha chai au maji na kukaa kando kidogo. Kuangalia jinsi mwanga, wa jua unapowaka ndani ya nyumba. Wakati mwingine napinga ngumzo na familia au majirani kwa sababu mara nyingine ngiza uniletea fursa ya kuzungumza zaidi na watu bila ya vikwazo vya vifaa vya umeme. Ni ndoto dogo la kawaida lakini yenye amani ya ajabu.

Kwa kawaida ni natazama video kwenye jukwa moja maarufu sana ya mtandaoni. Ile ambayo inajulikana kwa video mbali mbali kutoka za vichekesho, mziki, hadi kufundisha. Mimi hupenda zile zinazonipa hisia labda watu wakielezea safari za au hata kicheko kidogo cha kila siku. Najisikia kama niko kwenye chumba cha marafiki. Kila mmoja akishiriki kitu cha moyo, kwa kweli si kitu cha mara kwa mara sana. Lakini ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia kile watu wanachoshirikiana.

Ndiyo, nimeshawai kuona bahari na kila nikikumbuka mara ya kwanza, bado nahisi ile mshangao. Ilisimama tu nikitazama upeo wa maji usio na mwisho. Nikahisi kama mawazo yangu yananyamazishwa ghafla. Sauti ya mawimbi, harufu ya chumvi hewani na upeo ulioguza uso. Vyote vilinifanya ninjisikie, mdogo lakini huru kwa wakati mmoja. Tangu siku ile bahari imekua kama mahali pa kurudia moyoni. Hasa linapohitaji utulivu.

Kwa kawaida hufua nguo mara mbili au tatu kwa wiki, lakini yote yanategemea kiasi cha kazi na shughuli za siku hizo. Mimi hupanga hili ziishe kupinga shinikizo kila siku, labda siku ya jumatatu, jumatano au jumamosi. Wakati wa kufua napenda kuanza na nguo nyepesi kisha zile zito, ni kama kupanga maisha kidogo taratibu. Na kweli harufu ya nguo safi baada ya kuoshwa ni furaha ndogo ya kila siku inakufanya ujisikie nyumbani kweli.

Kwa upande wangu, napendelea kuandika, ingawa kusoma nako kuna nivutia sana. Kusoma, hunipa chakula cha mawazo. Lakini kuandika hunipa nafasi ya kupumua. Kuna wakati nakaa kimya na kuanza kuandika bila mpango. Mawazo ya natiririka tu kama mazungumzo ya moyoni. Inanisaindia kujielewa la zaidi. Kama kujiskia, unaongea na rafiki wakaribu. Kuandika kuna nifanya, ninjiskia huru na hapo ndipo napata utulifu wangu alisi.

Ndiyo, ninajaribu kutoa sadaka au mchango kandri niweza vyo. Sio lazima iwe kitu kikubwa mara nyingine ni kusaidia ajirani au kuchangia mahali panapo hitaji msanda. Nimegundua kutoa kuna nirudishia amani fulani moyoni. Kama kukumbushwa kwa kile kidogo ulicho nacho, kinaweza kumaangazia mtu mingine siku yake. Kwa ngu ni tendo la kushukuru na pia kunjifunza unye nye kefu.

Kwa kweli, napendelea baridi kidogo kuliko joto kali. Kuna utilivu fulani kwenye baridi, hasa asubuhi au jioni, unapovaa sweta, nyepesi na kunywa kinywaji cha moto. Inanifanya nipunguze mwendo. Kufikiri taratibu kama dunia inaniambia ni chukue munda wangu. Joto nalo linauzuri wake, lakini baridi Hunipana nfasi ya kukaa karibu na mawazo yangu na kujisikia nipo salama zaidi.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni, kuna utulivu wa ajabu pale. Kama dunia inapunguza sauti zake zote na kukuwacha husikie mawazo yako. Harufu za majani, sauti na denge na kivuli cha miti ti hunifanya nijisikie nimeunganishwa na asili kwa njia ya ndani sana. Mara nyingi, nikitembea huko nakumbuka utoto na safari dogo tulizokuwa, tunafanya bila haraka. Ni mahali pa kupumua upya kweli.

Kwa kweli, napenda kununua vitu sokoni zaidi kuliko madukani makubwa. Sokoni kuna uhai fulani, unazungumza na watu, unasikia ndiri ndogo-ndogo. Hata unapanga bei kidogo kwa tabasamu. Na nikumbusha kuenda na mzazi, utotoni, mkono mkononi, mukichangua mboga pole pole. Lakini pia kuna vitu maalumu navinunua dukani. Asa, vinapoyitaji utulivu. Kwa jumla, napenda kununua mahali panaponifanya ni njisikie niko sehemu ya jamii. Si mteja tu.

Unajua, ninapokuwa na furaha huwa najiruhusu kuifurahia bila kuizuia. Wakati mwingine nacheka kwa sauti, hata kwa mambo madogo tu, au naweka mziki, ninaopenda kisha naimba bila kujali sauti angu. Kuna nyakati nakaa tu kimya, nikitabasamu, nikishukuru moyoni. Furaha kwangu, si sherehe kubwa kila mara. Mara nyingi ni ile hali ya kutambua kuwa kwa muda huu mfupi kila kitu kiko sawa.

Napenda kuwakaribisha wafanya kazi wapya kwa njia ya kirafiki na yenye faraja. Kwanza, huwa naongea nao kwa utulivu, nikijaribu kuelewa wanavyohisi siku ya kwanza. Kama mtu anayefungua mlango mpya mara nyingi, huwapa nafasi ya kuuliza maswali na kushiriki hadithi fupi za ofisini au timu ili wahisi kuwa sehemu ya familia. Pia, huwa najaribu tabasamu na vicheko vidogo kwa sababu najua, hiyo inafanya hofu ya mwanzo kupungua. Mwisho na najisikia kuridhika kuona wanapohisi, wametulia na tayari kuanza safari ya mpya.

Sheree inayonipendeza na yo ni sheree ya arusi. Kuna isia ya fura isio na kifani pale watu wakikusanyika kusherekea upendo wawingine. Nilipokuwa mdogo nilipenda kuona familia na marafiki wakicheka, wakicheza na kula pamoja. Na hiyo mbado inanivutia handi leo. Kwa kweli, si itusherea kitamanduni, mbali ni hile ya hali ya watu kushirikiana kwa moyo mmoja, tambasamu na andiri za fura, ndogondogo, zinazounda kumbukumbu, zisizofutika.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi, zinausiana na muda na mawasiliano. Wakati mwingine kazi ni nyingi kuliko munda, unajikuta, unasukumana, nataleza mwisho, na moyo unapinga kidogo, haraka. Pia, kuna wakati mawazo ya kila mtu itofauti na unaitanji kuelewa kwa makini, hili kila mtu anajisikia amesikizwa. Kisa lakini, nadhani sehemu mzuri ni kuwa changamoto hizi unifundisha uvumilifu na namna ya kushirikiana na wengine bila hasira. Jambi ambalo na nifanya nikue kila siku kidogo.